Kila siku kabla ya kulala, mimi hupanga mambo yangu ya kesho na kusoma kidogo. Mara nyingine nashugulika na kazi ndogo ndogo za nyumbani au kuzungumza na familia yangu. Pia napenda kupumzika kidogo kwa kusikiliza muziki au kutazama televisheni.

Napenda kunywa kinywaji baridi kilicho safi na kitamu wakati wajoto. Maranyingi huwa ni juisi ya matunda au maji baridi. Kinywaji hiki hunipa furaha na husaidia kunyonya kiu haraka. Pia napenda kinywaji hiki wakati wa kushirikiana na familia na marafiki. Kunywa kinywaji baridi, kinanifanya nijisikie vizuri na furaha.

Ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu hii hunisaidia kuelewa maisha ya zamani na jinsi jamii zilivyo kuwa zinaishi. Historia hunifundisha kuhusu mafanikio na makosa ya watu wakale na kunipa mafunzo muhimu kwa maisha ya sasa. Pia napenda kusikia hadithi za zamani ambazo zinanielimisha na kuvutia. Kujifunza historia huniongeza maarifa na kunanifanya kudhamini utamaduni wetu.

Jioni yangu huanza baada ya kazi na shughuli za mchana napumzika mara nyingi kuanzia saa tatu au nne, nikisoma au kuzungumza na familia. Wakati mwingine hufanya sherehe ndogo ndogo za familia, kama kunywa chai au kushirikiana katika michezo ya ndani. Kabla ya kulala, hupanga mambo yangu ya kesho na kupumzika kidogo. Jioni hizi hunifanya nijiskie furaha na utulivu wa moyo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua hasaa maua ya waridi na maua ya asili. Napenda harufu hii kwa sababu hunipa utulivu na furaha. Mara nyingi huniwakilisha kumbukumbu za utotoni, nikiwa shambani au bustani. Ukipata harufu hii najisikia furaha, amani na msisimuko wa ndani. Harufu hii hunifanya nijisikie karibu zaidi na asili.